Mchezo wa Olimpiki ninaoupenda ni mchezo wa kuogelea. Nimewahi kutazama mara kadhaa mashindano ya kuogelea kwenye kipindi cha michuano ya Olimpiki. Lakini kimsingi sijawahi kushiriki olimpiki, yaani sijawahi kucheza. Maana ukiniambia kushiriki, ninaichukulia kama kucheza moja kwa moja. Kwa hiyo sijawahi kucheza Olimpiki yoyote, lakini ninafurahia zaidi kutazama michuano hiyo ya Olimpiki, hasa mchezo wa kuogelea. Nilifurahia nilipoutazama mchezo huo wa olimpiki. Nimewahi kutazama mashindano kadha ya kuogelea ya Olimpiki yale ya kitaifa. Ilikuwa ni furaha kwa kweli. Ndivyo hivyo, kwa hiyo, ninaupenda sana mchezo wa kuogelea.

Sanaa ninayoipenda ni sanaa ya muziki hio ni moja lakini pia ya pili ni uigizaji na uigizaji ninaoupenda ni uigizaji wa filamu za mapigano yaani action movies kwa hio ndiuo hivo, napenda muziki, muziki wa bongo flavor, yaani muziki wa Tanzania ule ambao ni wa kisasa, wa kizazi kipya, lakini pia muziki ile ambayo ni ya aina nyingine, ninapenda, lakini pia vile vile, napenda muziki wa amapiano.